Wakati wa wasiwasi, napenda kwanza kutulia na kupumua polepole, ili kutuliza akili na mwili. Kupumua kwa kina unisaidia kupunguza mawazo mengi na kunipa utulivu. Pia, napenda kujiondoa kidogo kwenye chanzo cha wasiwasi kama kuchukua mapumziko mafupi kutembea nje au kusikiliza muziki wa utulivu. Wakati mwingine nazungumza na rafiki au mtu ninae muamini ili kushiriki mawazo yangu na kupata faraja Kwa hiyo ninapo kumbwa na wasiwasi na jaribu kujituliza na kujituma na kutafuta suluhisho kwa utaratibu jambo linalonisaidia kurejea hali ya kawaida na kuendelea na shuguli zangu.

Napiga picha mara kwa mara ingawa si kila siku kawaida napiga picha pale ninapo kutana na tukio maalum maandari nzuri au wakati wakumbukumbu muhimu kwa maastaree, safari au kukutana na marafiki Pia napiga picha ninapokutana ninapo taka kukumbuka jambo fulani au kushiriki tukio kwenye mitandao ya kijamii Wakati mwingine naweza kupiga picha mara kada kwa wiki kulingana na shuguli nilizo nazo Napiga picha kwa ajili ya kumbukumbu burudani na kushiriki nyakati muhimu maishani.

Napata habari kutoka kwenye fianzo mbalimbali mitandaoni na nje ya mitandao kulingana na aina ya habari inayotaka kulingana kawaida anapenda kutumia mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter na Instagram kwa sababu marafiki na watu waliofuata ushiriki habari mpya matokeo ya ndani au maendeleo ya hivi karibuni Pia napenda kutembelea tofauti za habari rasmi kama gazeti Magazetini ya mitandaoni au vyanzo vya habari vya kitaalam ili kupata taarifa za kweli na za kina Kwa mfano, kama kuna habari za siasa, uchumi au teknolojia Napenda kuona vyanzo vilivyoheshimiwa ili kuhakikisha habari ni sahihi Zaidi ya hayo, mara nyingi napata habari kupitia runinga, radio au majukua ya video kama vile yutubu yutubu hasa pale linapohitaji maelezo ya kina naya uchambuzi wa matukio mbali mbali hii hunisaidia kupata picha kamili ya kile kinachoendelea sio habari fupi tu kwa hiyo napata habari kwa kutumia mchanganyiko wa mtandao fiyanzo vya kiasili na vyombo vya burudani.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza napenda kutulia na kuthibitisha hisia zangu Hii ni muhimu ili nisipate kufanya au kusema jambo ambalo linaweza kuongeza tatizo kupumzika kindogo kufikiria kilichosababisha mgogoro au migogoro na kueleza upande wa mwingine husaidia kupata na kufahamu mzuri Baada ya hapo, napenda kuzungumza na mtu huyo kwa heshima na uwazi Najaribu kueleza hisia zangu kwa maneno yenye adabu nikisema ni nini kimenisumbua bila kumulaumu mtu Pia, husikiza kwa makini maelezo yake ili kuelewa kwa nini alifanya au kusema alichosema Hii husaidia kupunguza mkwamo na kujenga msingi wa suluhisho Mara nyingi, napenda pia kuchukua muda kindogo kabla ya kuzungumza Hasa pale mgogoro ni mkubwa au hisia zipo juu sana Hii hutoa nafasi ya mtu yeyote kufikiria na kupunguza hasira Hatimaye napenda kushirikiana kupata suluhisho la pamoja Labda kwa kufanya makubaliano madogo kubadlisha tabia mdogo au kufanya jitihadi za kuelewana.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kujipanga na kutulia ili kuondoa msongo wa mawazo ya siku nzima. Kwanza mara nyingi napenda kusoma kidogo iwe ni kitabu cha burudani, cha elimu au makala zinazoongeza ujuzi wangu. Kusoma kunanisaidia kupunguza mawazo mabaya na kuingiza usingizi nikiwa na akili tulivu. Baada ya hapo, napenda kupanga mambo ya kesho kama kuandika ratiba ndogo. Ya kazi kuangalia mambo muhimu ya kufanya au kuhakikisha mikakati yangu ya kazi imepangwa vizuri. Hii husaidia kuondoa ofo au wasiwasi kuhusu siku inayokuja.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kuanzisha biashara yangu kwa mara nyingi. Wazo lakua na biashara yangu hunivutia kwa sababu linanipa uhuru wa kufanya uamuzi, kupanga muda wangu mwenyewe na kutumia ujuzi nilio nao kujenga vitu kwenye dhamani. Nimekua nikiona jinsi biashara inaweza kubadilisha maisha ya mtu. Siyo tu kifedha bali pia kifikra na kihisia Nimewahi kufikiria kuanzisha biashara inayo husiana na ujuzi ninao upenda kwa huduma, biashara ndogo ya mitandaoni au mradi unaoweza kukua taratibu. Kilicho nifanya nifikirie zaidi ni kuona watu waliopo karibu nami wakianza kidogo na hatimaye wakaweza kujisimamia, kusaidia familia yao na hata kutoa ajira kwa wengine. Hilo hunipa hamasa kubwa sana. Pia nimewahi kuwaza changamoto zinazokuja na biashara kama mtaji, wateja, ushindi na nidhamu ya kujisimamia. Hata hivyo na amini changamoto hizo nisehemu ya kujifunza na kukua. Nimekua nikijifunza kupitia, kusoma na kuangalia video na kusikiliza ushauri wa watu walio pitia njia hiyo ili kujitayarisha kiakili.

Napenda kusomea habari mtandaoni kwenye majukwaa mbali mbali ili kupata taarifa sahihi na za haraka. Kawaida, napenda kutumia tovuti za habari rasmi kama gazeti au magazeti ya mtandaoni. Kwa mfano, BBC, Swahili, CNN au AI Jazera na vyumbo vya habari vya ndani kama nation, standard. Hizi hutoa habari sahihi, makini na kwa kina kuhusu siasa, uchumi, burudani na maswali ya kijamii. Pia napenda kutembelea mtandao wa kijamii kama vile Facebook na Twitter. Kwa sababu marafiki wafuwasi au akaunti za habari kushirikisha matukio ya hivi karibuni video au makala fupi za habari. Hii inasaidia kuona picha za haraka na maoni ya watu kuhusu matukio yanayotokea duniani au katika ndani ya nchi Zaidi ya hayo napenda pia YouTube kwa video za uchambuzi au tarifa zenye maelezo ya kina. Hapa napata tarifa zenye kueleweka vizuri na mara nyingi zinajumuisha uchambuzi wa kitalamu ambao husaidia kuelewa matukio kwa undani.

Ninapenda mambo mingi kuhusu shirika langu. Hasaa yale ya nao nifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu chenye maana. Kwanza kabisa napenda mazingira ya kazi. Shirika langu li na mazingira yanayo himiza heshima ushirikiano na mawasiliano mazuri katika kati ya wafani kazi. Hii unifanya ni jisikie huuru, kuuliza maswali, kutawa mawazo mapia na kushirikiana na wengine bila uoga. Pili, napenda sana ushirikiano wa timu. Wakati ni naofanya nao kazi wako tayari kusaidiana, kushirikishana, marifa na kusimama pamoja wakati wachangamoto. Hali hii unifanya ni jifunze mengi kutokana na wengine na pia kutumia ujuzi wangu kusaidia wenzangu. Inajenga mshikamano na kuondoa isia ya kufanya kazi peke yangu Jambo lingine ni nalolipenda ni fursa ya kujifunza na kukua shirika langu linadhamini maendeleo ya wafanyi kazi kwa kutoa mafunzo Ushauri au majukumu mapya ya nayo nisukuma kuhusu uwezo wangu. Hii unipa motisha ya kufanya kazi kwa bidhi kwa sababu na jua juhudi zangu zinaweza kunisaidia kukua kitaluma na kibinafsi Pia na pia malengo na maona ya ushirika kujua. Kuwa kazi ninayofanya inamchango fulani kwa jamii au kuwa wateja unipa kuridhika moyoni. Inanifanya nione kuwa kazi siyo tu njia ya kupata kipato bali njia ya kuleta mabadiliko chanya kwa wengine Mwisho napenda namna ya uongozi unavyo waasiliana. Na wafanyi kazi pale ambapo viongozi wanasikilizana maoni wanatoa mwelekeo wazi na tathmini mchango wa kila mtu. Unifanya nijisikie kudhaminiwa hii uongeza hari ya kazi waminifu na amasa ya kufanya vizuri kila siku.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu kwa sababu uwepo wao unipa furaha na kunisaidia kupumzika kiakili. Moja ya jambo ninalopenda sana na ni kukaa na kuzungumza. Tunaweza kukutana mahali tulivu, kwa nyumbani, kwa kibanda au sehemu wazi. Tukiongea kuhusu maisha, mipango, changamoto na vichekesho vya kawaida. Mazungumzo haya unifanya nijisikie kueleweka kwa kupunguza mawazo mengi ya kichwani. Pia napenda kushiriki shughuli za burudani kama kucheza mchezo wakati mwingine tunacheza mpira, drafti au mchezo ya simu michezo utuletea ushindani kwa kirafiki na kutufanya tushirikiane zaidi Kuna nyakati pia tunapenda kutazama mechi au filamu pamoja hasa zile zinazo sisimua na kuchekesha na kila mtu anatoa maoni yake bila hofu Napenda pia kutembea na marafiki hiwe ni matembezi ya kawaida au safari fupi nje ya mji kutembea pamoja unipa nafasi ya kuona maeneo mpya kubadilisha mazingira na kuunda kumbu kumbu nzuri Wakati mwingine safari hizi huwa hazitaji pesa nyingi kinacho itaijika ni muda na moyo wa kufurahia pamoja.

Napenda kusherekea sikuku kwa njia zinazo jenga furaha mshikamano na kumbukumbu nzuri kawaida napanga kushiriki na familia na marafiki kwa sababu kuisherekea pamoja ufanya siku hiyo iwe ya maana zaidi kwa mfano Tunapanga chakula kizuri mapambo kidogo nyumbani na mara nyingine hata kuangalia sherehe za antari kama tamdelia au maonyesho yanayo usiano na siku hiyo Pia napenda kushiriki katika shuguli sa kiroo au kidini kama kuenda kanisani msikiti hao mahali panapo fanyika ibada maalum. Hii husaidia kuimarisha imani na kunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikunbwa zaidi. Zaidi ya hayo napenda kubadilisha zawadi au salamu na kuwa pendo wangu. Hii huleta furaha mshikamano na hisia ya upendo wakweli. Kwa baadhi ya sikukuu napenda pia kushiriki mchezo au shindano za kirafiki ambazo hufanya kila mtu ajisikie furaha na mshikamano. Wakati wakusherekea sikuku naisi furaha ya ndani mshikamano wa kifamilia na utulifu wa akili Kwani siku hizi ni fursa ya kushirikiana kuwanyesha upendo na kuunda kumbukumbu nzuri ambazo uduma Udumu kwa muda mrefu.

Napenda kushugulikia muda wa mwisho kwa mpangilio na nidhamu ili nisipate msongo wa mawazo au kuchelewa Kwanza napanga kazi zangu mapema nikitambua ni lini kila jambo lazima limalizike Hii husaidia kuona kazi zote muhimu na kuangalia ni zipi zinazoweza kufanywa kwa haraka na zipi zinahitaji muda mrefu Mara nyingi napenda kubadilisha kazi kubwa kuwa sehemu ndogo ndogo Kwa mfano, badala ya kujaribu kumaliza mradi mzima siku moja hugawanya hatua kwa hatua kila sehemu ikiwa na muda wake maalum njia hii inasaidia kuondoa hofu na hufanya kazi iwe rahisi kushugulika nayo Pia napenda kuzingatia kipaumbele nikiwa najua ni kazi gani za haraka zaidi au muhimu zaidi na kushugulikia hizo kwanza Hii husaidia kuhakikisha kazi muhimu hazi haziishi kuchelewa hata kama baadhi ya mambo madogo yanaweza kusubiri kidogo Wakati mwingine napenda pia kutumia zana za kupanga muda kama kalenda orodha ya kazi au programu za simu zinazokumbusha hizi husaidia kusimamia muda vizuri na kuhakikisha kazi zote zinafanyika kwa wakati.

Jambo muhimu sana la dini kwangu ni imani na usiano wangu na mungu Hii inajumlisha kwa mini katika uwezo wake kumti na kutegemea muongozo wake katika maisha ya kila siku imani hii unisaidia kupata nguvu za kiroo pale ninapakabiliana na changamoto ofu au mashaka Pili napenda sana maadili na mafunzo ya dini ya nayo pendekezwa kama kuwa mkarimu mkweli na mwenye uruma kwa wengine kutii maadili haya kunisaidia kuishi maisha yenye maana na kujenga usiano mzuri na familia mara marafiki na kwa jumla Zaidi ya hayo napenda kushiriki katika ibada na au kushuguli za kidini kama sala kusomo maandiko matakatifu au kuudhuria mikutano ya kiroo shugli izi unipa utulivu wakili furaa ya ndani na isia ya kuwa sehemu ya vitu vikubwa zaidi kuliko mimi binafsi Jembo lengine muimu ni kuhishi maisha kama kwa mwongozo wa dini kufanya maamuzi kwa busara kuhepuka jambo ya naya weza kuwaribu na fasi na kusaidia wengine pale ninapo weza hii unisaidia kuwa mtu bora mwenye nidhamu na mwenye uruma kwa wale walioko karibu nami.

Msimu ninaoupenda zaidi ni majira ya vuli, sababu kubwa ni wakati huu hali ya hewa ni tulivu na nzuri, si joto kali wala baridi sana Jambo linalofanya iwe na faraja wakati wa kuwa nje au kufanya shughuli za kila siku Napenda pia majira ya vuli kwa sababu mandhari hubadilika maua yanachanua na anga huwa ni rangi nzuri Jambo linaloongeza furaha na amani ya ndani Hii unifanya nijisikie huru na kushirikiana zaidi na marafiki au familia Kwani ni rahisi kupanga matembezi au shughuli za nje bila msongo wa hewa Zaidi ya hayo, majira ya vuli hutoa fursa ya kujifunza au kufanya shughuli za michzo bila kuwa na msongo wa joto au baridi Napenda kuona jinsi mazingiri yanavyobadilika na mara nyingi hubadilisha hisia za ubunifu na motisha ya kufanya mambo mapya.

Kwa kawaida, napenda kutumia muda mtandaoni karibu saa tatu hadi tano kwa siku. Ingawa hii inaweza kubadilika kulingana na shughuli zangu. Kawaida, napanga muda wangu mtandaoni ili kupata taarifa kujifunza au kushirikina na wenzangu. Badala ya kupoteza muda bila mpangilio. Mara nyingi, napenda kutumia mtandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na WhatsApp kwa kuwasiliana na marafiki na familia kushiriki mawazo. Pia, au kuona matukio mpya. Hii hufanya nijisikie kuwa karibu na watu hata kama hatuko pamoja kimwili. Zaidi ya hayo, napenda kutumia mtandao kufanya kazi au kujifunza kwa mfano, kusoma makala, kutazama video za kielimu au mafunzo, au kutumia zana za mtandaoni kama Google na YouTube kufuata maarifa mpya. Hii husaidia kukuza ujuzi wangu na kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Hata hivyo napenda kutumia muda mtandaoni kwa burudani kama kutazama filamu, iliyofupi au michezo ya mtandaoni lakini hufanya kwa kazi kidogo ili nisipoteze muda mwingi. Kwa hiyo muda wangu mtandaoni ni kwa mpangilio wenye manufaa na kwa lengo kuhakikisha ninapata taarifa burudani na uhusiano bila kuathiri maisha yangu ya kila siku.

Napenda kushugulikia kazi za dharura kwa haraka lakini kwa utaratibu unaopunguza makosa kwanza ni ajiri kupata taarifa zote muhimu kuhusu kazi Nikijua ni nini kinahitaji kufanywa ni lazima kifanyike na ni rasimali gani zinahitajika Hii hunisaidia kuepuka kuchanganya mambo au kupoteza muda Baada ya hapo napanga kipaumbele cha hatua za haraka kazi ya dharura mara nyingi haiwezi kusubiri kwa hivyo kufanyika kwake kabla ya mambo mengine yasio ya dharura hii inahakikisha tatito linalo shugulikiwa kabla halijazidi Pia napenda kushirikiana na wenzangu au timu pale inapowezekana kwa dharura kubwa msaada wa wengine ni muhimu ili kufanya ili kazi ifanyike haraka na kwa usahihi Tunagawana majukumu kila mtu akachukue sehemu yake jambo linalo ongeza ufanisi na kupunguza hatari ya makosa zaidi ya hayo napenda kubaki tulivu na makini hata pale msongo ni mkubwa Kujitulia na kusaidia kufanya maamuzi sahihi na kufanikisha kazi bila kuongeza shida hatimaye baada ya kazi ya dharura kumalizika napenda kuchambua kilicho fanyika kuona ni nini kilichofanywa vizuri na ni nini kinachoweza kuboreshwa na jinsi ya kujiandaa vyema kwa dharura nyingine inayoweza kutokea njia hii husaidia kujifunza na kuimarisha utendaji wa baadaye.

Napenda kusafiri kwa GPS. Sababu kubwa ni kuwa GPS hunipa uhakika na usahihi kwa njia ninapokuwa nasafiri. Hasa pale nikiwa katika sehemu sijazoea. Badala ya kuangalia ramani ya karatasi ambayo inaweza kuchanganya au kuchukua muda kuelewa. GPS hufafanua, hatua kwa hatua, kuelekeza upande wa kulia, kushoto au moja kwa moja, jambo linalo rahisisha usafiri. Zaidi ya hayo, GPS husaidia kuokoa muda na kuonyesha njia fupi au mbadala wakati kuna foleni au barabara zilizo fungwa. Hii inafanya safari iwe ya haraka na rahisi bila msongo wa mawazo ya kupotea au kuhesabu umbali kwa mikono. Pia napenda GPS kwa sababu inasaidia mipango na na usalama Ikiwa ni taarifa za muda wa kukaribia ramani ya mtaa na hata alama ya za tahadhari kama mabonde au milima mikali Hii hufanya niwe na amani ya akili nikisafiri na kuweza kufurahia safari bila hofu.

Naam, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu ni rahisi, haraka na kunipa fursa ya kutafuta bidhaa mbalimbali bila kutoka nyumbani. Napenda kutumia tovuti au apu zinazojulikana na zenye usalama. Kwani hii husaidia kuhakikisha malipo yangu ni salama na bidhaa zinazotolewa kama vilivyopangwa. Kupitia manunuzi mtandaoni, ninaweza kulinganisha bei na kuona maoni ya wateja wengine kabla ya kununua. Jambo linaloninasa kuwa napata bidhaa yenye ubora na tathmini nzuri. Hii ni tofauti na kununua dukani ambapo mara nyingine huwezi kuona maoni au kulinganisha bidhaa kwa urahisi. Zaidi ya hayo, kununua mtandaoni hunisaidia kuokoa muda na nguvu. Kwani si lazima nizunguke madukani au kusafiri juu ninaweka tu order, ninalipa na bidhaa inatolewa nyumbani kwangu. Jambo linalofanya maisha kuwa rahisi na yasio magumu. Pia napenda kununua mtandaoni kwa sababu napata bidhaa zisizo rahisi kupata sokoni kama mavazi maalum, vifaa vya teknolojia au vitabu vya pekee. Hii hufanya uzoefu wa ununuzi uwe wa kipekee na furaha zaidi.